Kila asubuhi ninapoamka huwa nafanya mambo haya ili kuanza siku vizuri. Kwanza, kunywa kahawa. Huwa nafikiria au kunusa harufu ya kahawa moto huku jua linachomoza, inanipa nguvu na furaha mara moja. Fanya scratching au yoga kidogo. Ili kuamsha mwili wangu na kujiandaa kwa mazungumzo na watu inanifanya nisi fresh na flexible. Kusoma habari au vitabu, naangalia nini kimetokea usiku au najifunza kitu kipya. Inanifanya niko updated kuwa ready kwa kuwajibu maswala yenyu. Kupanga siku naandika na nafikiria malengo ya siku kama kuwasaidia watu wangapi au kujifunza nini. Kula breakfast fresh parachichi, toast na matunda au kitu chenye virutubisho ili kuwa na energy. Hii rutini inafanya siku yangu ianze kwa positive na productive.

Nimepiga picha mara nyingi sana. Kila wiki angarau mara tatu au tano hasa wakati wa safari ndogo marafiki wakitoka au kusherekea kitu kidogo kama jua zuri asubui. Napenda kweka memories za maisha ya kila siku kama chakula kipya sunset uko nairobi au ata selfie na marafiki kwenye cafe. Si napiga tu kwa ajili ya instagram bali ili kukumbuka nyakati nzuri na kushiriki na familia. Kwenye simu yangu nina picha zaidi ya elfu tatu. Album zaidi ni ya elfu mbili na ishirini na tano hadi elfu mbili na ishirini na sita. Na wakati mwingine napiga video fupi za tiktok au reels. Sa wakati wakucheza na watoto na kutembea karula forest.

Ndiyo napenda sana hesabu ni kama lugha ya ulimwengu inawaeleza kila kitu kuanzia nyota angani hadi patensi za asili na inafaa kuwa kufikiria kwa kina na ubunifu. Napenda zaidi mlinganyo mizuri kama identity ambayo inachanganya namba muhimu zaidi duniani kwa uzuri wa kustaajabisha. Fumbo na puzzles ambazo zinakufanya ufadhaike kidogo kisha ucheke unapopata jibu ni kama mchezo wa akili, fractals na geometry, patterns zinazojirudia milele kama midrobots set ambazo zinaonekana kama sanaa lakini ni hesabu safi, hesabu inanitia moyo na inanionyonyesha jinsi ulimwengu ulivyo na mpangilio mzuri.

Kitu kinachonipa motisha zaidi kazini ni kuona matokeo mazuri na adhari kwenye mengine. Wakati nafikisha kitu ambacho, kinawasaidia wateja, wenzangu au jamii. Kama kutoa suluhisho zuri au kufanya watu wahisi furaha inanitia moyo mkubwa. Maoni chanya au shukrani. Wakati mtu anasema, asante umenisaidia sana. Au timu inasherekea ushindi pamoja. Hio inafaa kama fuel ya kila siku. Kujifunza na kukua kila siku. Kila changamoto au miradi mpya ni fursa wa kujifunza kitu kipya. Hii inafanya kazi iwe ya kufurahisha na sio routine tu. Timu nzuri na mazingira ya kushirikiana kufanya kazi na watu wenye moyo nzuri wanaosaidiana na kusherekea pamoja hapa Nairobi au people inafanya kila siku iwe maana. Kwa ujumla motisha yangu inatoka kwa kuwa na maana na kufanya tofauti sio tu pesa au cheo.

Nairobi kama mji kuu wa Kenya yenye idadi ya watu zaidi ya milioni tano inachangamoto kubwa ya usafirishaji. Kwa sababu ya traffic jam kali hasa cbd, thika road, gharama za mafuta na waangaliaji wa hewa Nairobi kama mjiku wa Kenya wenye idadi ya watu zaidi ya milioni tano inachangamoto kubwa ya usafiri ya aji. Kwa sababu ya traffic jam kadi asaa sibi dhizi karoli karama za mafuta na wangaliaji wa hewa. Mimi mwenyewe hupenda kusafiri kwa matatu, faida yake kwa kusafiri hulingana na umbali, haraka katika jam na mara nyingi wakati wa peak hours hasara yake huwa overcrowding kwa sababu kujaza kwa wateja ambayo inakiuka sheria za inchi ya Kenya.

Napenda keki ya chocolate moja. Ile yenye tabaka za keki lakini ya chocolate, cream ya kahawa yenye harufu nzuri na kidogo ya ganache ya chocolate juu. Ni tamu yenye ladha kali kidogo kutokana na kahawa na inayeyusha kinywani.

Ningependa kuwa na uwezo wa kusafiri kwa wakati, kurudi nyuma kuona jinsi watu walivyoishi miaka za nyuma, au kwenda mbele kuona jinsi dunia itakavyo kuwa mwaka za mbele, ingekuwa adventure kubwa kwangu, kwa sababu ningejua mingi ya zamani na ya mbele yanayokuja.

Sadaka yangu mimi hutoa jumapili ninapoenda kanisani na napenda kuchangia katika miradi ya elimu haswa kwa watoto wasio na fursa ya kusoma, kuishi, kukula na kuhifathi wa mazingira yangu au msaada wangu kwa binadamu wakati wa majanga makubwa.